Ndiyo, napenda kuvaa kofia hasa kipindi cha jua kali kwa sababu kofia inasaidia kuzuia miale ya jua kupiga moja kwa moja kwenye kichwa na pia kofia inaeka kivuli fulani hivi kwenye macho kwa maana kwamba siwezi kuumia sana na miale ya jua na pia kofia napenda kutumia na naiva pindi napokua kwenye rakati zangu sababu inanisaidia kwenye vitu vingi sana.

Mbinafsi, ndoto yangu kubwa ni kuja kuwa mfanya biashara mkubwa sana hapa dodoma. Kama walivyo kuwa kina Nifa, kina Fred Ujabei, kina Frank Nose, kwa sababu naamini katika biashara. Biashara ndio misingi ya kila kitu katika maisha. Kama na kuamba, mtu unatoa bidhaa, ndipo unapata pesa. Na namna ya kufanya biashara, tayari nimesha anza kufahamu, na nimesha anza kuji brand, na kuji position, sehemu mbali mbali kwenye jukwa kuwa hiyo ndio lengo langu kubwa na ndoto yangu kubwa uko mbeleni.

Kitu napenda kuhusu mtaa wangu ni utulivu uliopo. Ni mtaa umetulia sana kwa hiyo mtu unaweza kufanya mambo yako vizuri bila vurugushani yoyote, hakuna uswahili uswahili. Na kingine kinanifanya napenda sana mtaa huu kwamba huduma za kijamii zipo karibu. Kuna shule ipo karibu, kuna hospitali ipo karibu, huduma zote zipo karibu. Maji pia kuko kwa wingi, sio kama mitaa mingine. Kwa hiyo ndo kitu ambacho napenda mtaani kwangu.

Kwa ujumla na jihisi vizuri, lakini kwa tahadhari kidogo kuhusu tasmini za kazi. Huwa naziona kama ifatavyo, nafasi ya kujitathmini kujua nichofanya vizuri na ni wapi? Nijiboreshe. Njia ya kukua kitaaluma. Inanipa mrejesho mzuri hunisaidia kuimarika. Lakini pia fursa ya mazungumzo ya wazi na msimamizi wa timu. Lakini pia kuna msisimko na wasiwasi mdogo hasa kama vigezo haviko wazi. Hofu ya kutathminiwa kwa jambo moja badala mchango wako kwa ujumla. Kinachofanya tathmini iwe mzuri ni uwazi, haki na mlejesho wakujenga. Siku laumu tu watu.

Kuchukuliwa kwa mkutadha wa kazi, mimi napenda sana kusimama mwenyewe au kuongoza. Lakini pia niko tayari kusimamiwa, kulingana tu na mazingira husika. Kusimama, kuongoza, hunipa nafasi ya kuwajibika na kupanga mwelekeo kusaidia wengine kufikia malengo. Ila kusimamiwa, inanisaidia kujifunza, kupata marejesho na kuboresha utendaji wangu. Hasa ninapokuwa kwenye jukumu jipya. Kwa kifupi, kilicho muhimu kwangu ni ushirikiano mzuri na uwazi na heshima iwe ninaongoza au ninaongozwa. Cha muhimu ni mshikamano.

Kwa binafsi, mara nyingi huwana penda kufanya mazoezi mara zote. Kwa maanakwamba ni a subuhi, kablasijaenda kazini, na fanya mazoezi, madogo madogo push-ups, katatumbo. Lakini jioni, huwanafanya yale mazoezi makubwa sasa kama kukimbia, kwenda jimu kufanya mazoezi yenyewe kabisa. Kwahiyo mazoezi, minafanya mdawote a subuhi na jioni, au inategemea narati bayangu. Kama ni mebanwa sana, nitafanya tu a subuhi, au nitafanya tu jioni.

Binafsi, binafsi napendelea upepo, sababu upepo ni wa asili, tofauti na AC, AC inaumiza kidogo kifua, na itafanya mtu uweze kwenda hospitali kwa sababu mapafu yanapata shida kwenye kupumua. Lakini upepo wa kawaida ni upepo wa asili, haudhuru na wala hauna madhara makubwa. Kwa hiyo, mimi napendelea sana upepo wa kawaida, tofauti na AC.